Unafanya nini wakati wa baridi? Okay mi wakati yenye kuna baridi. Kwa mara mingi napenda kukaa kwa nyumba. Napenda ile wakati kuna baridi. Nakaa na keep warm, navaa, sweaters. Then, naeza hata tengeneza chai kama ni coffee nakunywa. Ndio kupunguza baridi. Alafu pia wakati wa baridi ndio napendanga kufanya mazoezi juu. Hiyo wakati huwezi sweat hauchoki sana alafu hiyo wakati wa baridi pia ndio unapatanga ukifanya exercise unafeelingi vizuri kwa sababu huchoki sana.

Je, unapenda kuvaa vipuli? Apana sipendi hata kidogo. Kwa sababu kuna time nilikua nimevaa earrings zimehang Then, nikabeba mtoto wa sister yangu. Mimi sijui alidhani nimevaa nini akaishika akaivuta hivi. Nakwambia sijawahi sikia uchungu kama hiyo. Then, nikaanzanga kubleed kwa masikio. Kutoka huo wakati naonanga vipuli nasikia no. Siwezi tena, siwezi vaa. Sizipendi ya hata kidogo So maybe nivae Maybe ni hata sijui but vipuli No no no.

Nyama gani unayoipenda zaidi Okay napenda kuku kuku ya broiler kwa sababu inakuaga tamu unaeza kula na kitu chochote unaeza kula na chipo unaeza kula na mchele unaeza kula na ugali unaeza kula hata peke yake. Unaeza kula breakfast unaeza kula lunch unaeza kula sapa. Halafu pia ni cheap kupatikana sio kama kina samaki. Ni cheap ukiwa na mia yako uko na nyama ya kuku, yeah so mi napenda kuku.

Una mahusiano gani na wazee wako? Ok, kwa sana sana napendanga kukuwa na marafiki sana na watu wazee kuniliko kwa sababu wanakuangana advices za maisha mzuri hawaezi kupoteza. Kama ni kujua kutreat mzee, wanajuanga, wanakuelezea vile unafaa ufanye. Halafu pia kama ni kazi wanakuadvisingi vile unaweza save. Wanakuadvisingi vitu mimgi mingi sana sana so unalearn kutoka kwao. Kama ni mtu ako succesful unamuuliza uliweza aje kujenga, kama ako na nyumba kubwa unamuuliza, ulianza aje? Uliweza aje kufika mpaka hapo ukaweza kufika kujenga nyumba. Ya inakuanga tu mzuri kushirikiana na wao. Wanakuwa marafiki za kuwa karibu, Ya, pia unajua wakiongea na wewe wakati mwingine wanakuanga na stress. Wanapungukiwa na stress.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda. Mimi napenda harufu ya maua. Then harufu ya nature. Unaona wakati kama yenye umeenda kwa mahali kuna miti mingi, kuna maua, kuna tu birds tunapepea pepea. Napendanga hiyo harufu ya nature. Okay ni maua, hiyo maua but nature sana sana. Ki wakati mwenye natembea, nakambuka kuna wakati nilikuanga nime. Fika chini kabisa kimawazo, nikona stress, sinapesa, so nikatoka kwenda kutembea tu, nikapitia mahali kulikuanga na kakichaka kichaka. Hiyo harufu ikafanyanga nitulie, nikapata hopes na maisha, so napendanga harufu. Ya naure, harufu yenye kuna fresh air kuna, harufu ya tu maua kwa umbali.

Uke mini mtu, je wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Mimi ni mtu wa kuamka mapema, mapema asubuhi mpema kwa sababu mara mingi natayarishanga bwanangu akienda kazi. So lazima ni amke mapema nipike chai nipige nguo zake pasi then mtoto wangu pia anaenda shule. So lazima ni amke mapema, ni mtayarishe na nitayarishe bwanangu. So lazima unapatanga nime amka hata five juu. Juu kupika chai, kupiga nguo zao pasi kumake sure amekunywa chai inatek time na by six wanafaa wakue wametoka so namkanga mapema sana sana sana ya.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu yangu sana sana natumianga kwa kuangalia TikTok, Whatsapp, Facebook kwa sababu tiktok siku hizi ndo kila kitu ndo ikona kila kitu yenye inaendelea kwa hii dunia ndo ikona mabreaking news. Zenye zote zinafanyika ziko TikTok ama Facebook kama nini. Wakati mwingine napendanga pia kupost. Wakati nimepiga picture napendanga kupost juu inaniekeanga memory. Kama kwa TikTok in case kila kitu ifutike kwa simu inaniekeanga huko kwa mitanda So napenda natumianga simu yangu sana sana kupiga picha kupost, kuangalia nini inaendelea TikTok. Kutext whatsapp kama kuna rafiki mwenye ameni text na reply kama kuna mtu nataka kutext na yeye nam text.